Naamu, ninge penda kujaribu vyakula vipya kwa mfano chakula ya kikosti, kwa mfano pilawu, mbayo inaandaliwa pale kosti, ninge penda kuionja na kujaribu nisikie ladha yake na utamu yake.

Mimi naupenda mkate aina ya superloaf. Mkate huu naipenda kwa kuwa ni mtamu, una ladha safi, una manukato, unavutia unapo kula alafu pia ina nyama nzuri ninapo sema nyama kwamba ina. Ile tunasema yeast ambayo ni mzuri sana.

Mimi huenda maktaba mara tatu kwa wiki. Au saa zingine naenda mara nne, tano kwa wiki. Ninapokuwa sina kazi kwa mfano siku ya jumamosi mimi huamua kuenda maktabani kudurusu vitabu. Na pia siku za wiki mfano mimi huenda siku ya alhamisi, Ijumaa na pia jumatatu. Kwa hivyo, sana sana ni mara tatu kwa wiki.